Malengo yangu ya kila mwezi kazini huwa ninaweka yale malengo ambayo ninaweza kuyatimiza kwa muda huo wa mwezi mmoja. Nahakikisha kwamba ni malengo ambayo siyo ya magumu ni malengo ambayo ninaweza kutimizika. Kwa hivyo haya ni malengo ambayo ninaweka kuha kikisha kwamba ya naweza katimizika kwa mwezi. Na ni malengo ambayo yanaweza yakafanya shirika au kazi ikasonga mbele pamoja na ushirikiano na wengine.

Naam. Ninapenda kuendesha baiskeli wakati ninapotaka kuondoka. Kuenda sehemu ambayo siwezi nikafika kutumia njia ya miguu. Nina baiskeli yangu ambayo huwa ninayondesha kwa muda ambayo napenda kutoka. Kwa hiyo mimi ni mpenzi wa kuendesha bisikiri. Na hata huwa wakati mwingine nashiriki katika mashindano wa kuendesha baiskeli, ambapo tunashindana na wengine kuendasha baiskeli alafu mshindi wa mashindano hayo hupewa zawadi nzuri tu kwa hiyo mimi kuendasha baiskeli ni njia moja ya kusafiri pia ni njia moja ya kufanya mazoezi na ni njia nyingine ya kujiburudisha wakati ninaposhiriki katika mashindano ya kuendasha baiskeli.

Naam, mara kwa mara huwa ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Kwa sababu, ninaposoma maoni mtandaoni huwa ninaweza kuyaangalia au kuyaelewa mawazo ya watu tofauti tofauti. Na ninapo yaelewa kuyasoma na kuyaelewa maoni ya watu tofauti tofauti. Basi, ninaweza nikawa na mwelekeo wa watu kuhusu swala fulani au wale ambao wana maoni tofauti. Basi ninaweza kuyasoma maoni haya. Na kulinganisha na jinsi ninavyofikiria kuhusu swala hilo, kisha nikaona ni wapi tunatofautiana. Na ni wapi tuna hisia, ambazo zinafanana.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi. Kwa sababu wakati wa asubuhi ninaamka, nikiwa na nguvu, nikiwa na hamu ya kufanya kazi, nikiwa mchangamfu na nikiwa na motisha zaidi ya kukamilisha kile nitakachokianza katika siku hiyo. Kwa hiyo, wakati wa asubuhi ndipo naweza nikafanya kazi kwa urahisi na kazi ambayo ninaianza huwa nahakikisha kwamba kabla siku haijaisha ninaikamilisha kwa muda unaofaa. Kwa sababu wakati mwingine naweza nikaanza kazi jioni nikose kuimaliza. Kwa hivo wakati wa asubuhi nikienda kazi nahakikisha kwamba kazi hiyo ninaikamilisha kabla ya siku kukamilika.

Vitu ambavyo mimi hupenda kununua ni vitu au bidhaa za kimsingi kwa mfano bidhaa za matumizi ya nyumbani ambavyo vinanisaidia katika matumizi ya kila siku mfano sabuni, vyakula na vitu ambavyo huwa ninavitumia mara kwa mara. Hivi njivyo vitu huwa ninapenda kuvinunuwa zaidi kwa sababu ni vitu ambavyo vina nisaidia katika matumizi yangu ya kimsingi ila mara kwa mara pia nikiwa na hela za kutosha huwa ninanunuwa vitu kwa mfano nguo, ninanunuwa viatu na kuwanunulia wale ambao ninapenda vitu hivi ili kwamba waweze kuwa na fraha zaidi.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya manukato kwa sababu manukato yana harufu nzuri na wakati mwingine manukato ya naweza yakaleta hisia na kumbukumbu kuhusu tukio, kuhusu mtu au kuhusu wakati fulani. Kwa hivo wakati wa baadaye utakapo yasikia manukato hayo au utakapo isikia harufu ya manukato haya. Utaweza kukumbuka kitu au jambo au mtu ambaye ulikua naye ambaye alikuwa na manukato ya aina hiyo. Kwa hivo manukato yana harufu nzuri inayonivutia. Japokuwa pia ninapenda harufu ya chakula, kitamu kama pilau na harufu ya maua vile vile inanivutia ila harufu ya manukato ndiyo hunivutia zaidi kwa sababu inanipa kumukumbu ya vitu wakati na watu fulani.

Ujuzi ambao ningependa zaidi kupata, haswa katika mwaka huu ni ujuzi wa kutengeneza magari. Kwa sababu ujuzi huu utakua muhimu kwangu, kwa sababu ninayo gari na mara kwa mara gari yangu huwa inaharibika. Na ikiharibika huwa ninatumia hela nyingi kuwatafuta mafundi ili kuja kunitengenezea gari langu. Ningependa sana kujifunza kutengeneza magari ndiposa iwe inanisaidia wakati ambapo nina dharura kutengeneza gari langu. Jinsi ambavyo nitaweza kujifunza labda ni kumuomba wakati wangu ambapo sina kazi kumuomba fundi ambaye ninamjua anifunze. Au kuenda kuifanya kozi fupi ya kutengeneza magari. Wakati mahususi wa kuanza kujifunza ujuzi huu ni mwaka huu kabla hujakamilika.

Mwaka mpya wangu ninausherehekea kwa kujumuika pamoja na familia yangu na wale ninawapenda. Katika mwaka mpya huwa tunaandaa vyakula tafauti tafauti ambavyo tunaweza tukavila na kusherehekea kwa pamoja kama wanafamilia au kama marafiki. Wakati huu, huwa tunakuwa na wakati wakujumuika pamoja na kuambiana haditi kuhusu matukio ambayo tumeyapitia mwaka mzima. Kwa hiyo, kwa jinsi hii basi, tunauanza mwaka mpya tukiwa pamoja kama marafiki, ndugu na familia. Ili kuhakikisha kwamba, tumeuanza mwaka kwa furaha na tumeuanza mwaka kwa kuonana sisi wote.

Nikiwa kwenye mstari na nina hitajika kusubiri, huwa nina hisia kinzani wakati mwingine ninaweza nika hisi kwamba nina cheleweshwa ila huwa nina jifunza kuwa na subra kwasababu lazima wale walio mbele yangu wahudumiwe niposa kisha mimi nifikiwe na kuhudumiwa. Kwa hiyo, ninaweza wakati mwingine nikaona kwa mfano, nina cheleweshwa, ila nimejifunza kuwa na subra kwa sababu pole pole ndio mwendo na hata ikiwa mstari ni mrefu, lazima hatimaye nitafikiwa, nita hudumiwa.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kwamba ninapoifanya kazi yangu kwa moyo na kwa jinsi inavyo faa. Basi hata wale walio chini yangu wanaweza kujifunza mengi kutoka kwa kazi yangu. Na vile vile wale ambao ninahudumia ninaweza nikawapa huduma nzuri, wakafurahi na hata muda ujao wanaweza wakarudi ilikupewa huduma katika kampuni letu au kupewa huduma na mimi au kupewa huduma na mtu ambaye atakuwa katika nafasi yangu ambaye atakuwa anatoa huduma kwa muda huo ambao watakuwa wamekuja kuitafuta huduma.

Njia ambazo ninatumia ili kuhakikisha kwamba ninatunza afya. Njia ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ninakula chakula ambacho kina virutubishi vyote, kina protini, vitamini na wanga. Kisha ninakunywa maji yanayotosha kila siku. Ninafanya mazoezi ya kutosha. Na pia ninahakikisha kwamba sifanyi vitu ambavyo vinaweza vikanipa msongo wa mawazo. Kwa hivyo vitu hivi kwa ujumla vina hakikisha kwamba ninaitunza afya yangu jinsi inavyo stahili na wakati mwingine pia nina jiusisha katika mambo ya kiroho kwa mfano maombi. Hii inaeza ika nihakikishia kwamba akili yangu ipo sawasawa na moyo wangu unapata utulivu wakati ninapata changamoto za kimaisha.

Ninapenda kuzivaa nguo wa rasmi kwa sababu nguo hizi ni nguo ambazo zinaheshima. Nguo rasmi unaweza ukazivaa kwenda sehemu yoyote kukutana na mtu yoyote. Kwa hivyo nguo rasmi ninazivaa sana sana nikienda kazini, nikienda kanisani na nikiwa katika majukumu yangu rasmi. Kwa hivyo nguo rasmi ndiyo nguo ninazozipenda zaidi.

Simu yangu ni naitumia zaidi katika mawasiliano ya naweza ya kawa ni mawasiliano rasmi au mawasiliano yasio ya kirasmi au ya kikazi ambapo ninaweza nikazungumza na rafiki zangu ndugu zangu na wale walio karibu yangu ikiwa ninahitaji kupitisha ujumbe kwao au ninahitaji kuuliza jambo basi nimuda ambao ninaweza nikaitumia simu yangu kwa ajiri ya matumizi hayo.

Ikiwa kuna tatizo kazini huwa ninahakikisha kwamba ninawahusisha wahusika au ninazungumza na viongozi wahusika ili kuhakikisha kwamba tatizo hilo linashugulikiawa jinsi iwezekanavyo na haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha kwamba halizai matatizo mengine zaidi na halileti shida ili kukwamisha kazi pale kazini.

Naam, nimi ninapenda kupika kwa sababu, kwa sasa hivi ninakaa pekeangu, na ndiposa nile lazima nijipikie chakula changu, cha kila siku, asubuhi hua najipikia chai, mchana, najipikia chamcha au chakula cha mchana, na jioni vile vile ninajipikia chajio au chakula cha jioni. Vyakula ambavyo ninapenda kuvipika ni chai, ninapenda kupika chapati, ninapenda kupika sima au ugari, ninapenda kupika mboga, kwa mfano vile, skuma, managu na mchicha na vile vile ninapenda kupika wali na pilau.

Kitu kinacho nifanya nicheke ni maudhui ya kuchekesha. Kwa mfano ninapo kutana na mtu mcheshi ambayo ana vichekesho. Ninaweza nikacheka au kutizama video ambayo ina maudhui ya kuchekesha. Au nikaskiliza kitu ambacho ni cha kuchekesha. Vile vile kinaweza kika nichekesha. Kwa hiyo mambo haya pamoja na mambo mengine mengi yenye maudhui ya kuchekesha ni baadhi ya vitu vinavyo nifanya kucheka.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona muhimu zaidi ni sera ya maridhiano. Kwa mfano wakati ambapo watu hawasikilizani vizuri kunakuwepo na maridhiano. Sera hii ya maridiano inahakikisha kwamba kuna ushirikiano wa kutosha na hamna migogoro na matatizo ya mara kwa mara ambayo inaweza ikaifanya kampuni. Kukosa kusonga mbele na kutimiza wajibu wake jinsi inavyostahili.

Naam, mimi napenda kupiga chombo cha mziki, cha aina ya kinanda. Nina ujuzi mzuri na wa kutosha wa kupiga vinanda na ninaweza nikapiga kinanda, kuwaburudisha watu, au kupiga kinanda muimbaji akiimba.

Chakula ninachukipenda zaidi ni chapati na maragwe. Kwa sababu chakula hiki kinaladha tamu. Na ni chakula ambacho ninajua kukipika mimi mwenyewe. Kinaladha nzuri ndiposa ninaweza kukikumbuka. Na mara ya kwanza nilipokila nakumbuka. Ilikuwa katika sherehe yangu ya kuzaliwa nilipo timiza miaka kumi. Na hapo ndipo nilipo kijua chakula hiki na kikawa ni chakula pendo kwaangu. Mara ya mwisho kukila chakula hiki ilikuwa ni kusherehekea mwaka mpya siku chacha zilizo pita.

Ninapenda kula vyakula vyote kwa sababu kwa mfano wali ninaweza nikaula wakati wa mchana na ninaweza nikaula pamoja na vitu kama vile maragwe, pojo, ndengu na vyakula vya aina tofauti tofauti. Ugali nao pia ninaweza nikaula wakati wa jioni, nikaula pamoja na mboga za majani na vitu vingine au vyakula vingine kama vile nyama mayai pamoja na samaki. Na vitu vingine vya kuongezea kwa hiyo ninapenda wali vile vile ninapenda ugali. Bila kukipendelea kimoja zaidi ya kingine.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu sipendi kuchelewa kufanya jambo lolote. Ninapenda kuwahi ili kuhakikisha kwamba kazi inasonga jinsi inavyofaa na ninaikamilisha kazi yangu au malengo yangu kwa muda unaofaa. Kwa hiyo nikichelewa inamaanisha kwamba kazi yangu itachelewa kukamilika na nitawachelewesha wale ambao wanaisubiria kazi hiyo ili waweze kufaidika.

Juisi ninayoipenda zaidi ni juisi ya maembe kwa sababu juisi ya maembe inaladha tamu na wakati ninapo inywa juisi hii huwa ninapata ule utamu wa maembe huwa ninaipata ladha ya maembe na juisi hii inanipendeza zaidi kuliko juisi za matunda mengine.

Naam, ninapenda kuipanda milima, kwa mfano nimewahi kuupanda mlima Kenya. Nimewahi kuupanda mlima Kilimanjaro. Na nimewahi kuupanda mlima Longonot. Kwa hivyo mimi ninapenda kuipanda milima. Kwa sababu huwa inanifanya kuhisi vizuri zaidi. Na huwa inanipa matumaini kwamba hakuna jambo lolote lisilowezekana.

Mtu au watu wanao nifundisha mambo muhimu ni wale ambao wamekwisha kuyafanya mambo hayo. Kwa mfano, nikitaka kujifunza kuhusu teknolojia, huwa ninamtafuta mtu ambaye anajuzi katika teknolojia. Nikitaka kujifundisha mambo ya dini, huwa ninamtafuta mwalimu wa dini, anifundishe mambo ya kidini. Ni kitaka kujifundisha upishi. Huwa nina mtafuta mpishi aliye bobea sana katika upishi ana nifundisha mambo ya kupika.

Wateja ambao ninakutana nao ninawashughulikia kwa kuwaelewa na kuhakikisha kwamba kila mteja nimemshughulikia kulingana na hitaji lake maalumu. Kuna wale ambao wanakuja labda wakiuliza maswali, huwa ninawaelekeza kwa njia inayofaa, kwa unyenyekevu na kuwaelewesha ili kwamba waelewe maswali walionayo. Wale ambao wanahitaji maelekezo pia vile vile ninawapa maelekezo ambayo yatawasaidia kugundua au kujua pale ambapo palikuwa na mapungufu ili waweze kuridhika.

Mawasiliano pamoja na wafanyikazi wenzangu nahakikisha kwamba ni mawasiliano ambayo yanaeleweka nikihitaji kumuambia mtu jambo, nina muambia mtu jambo kwa njia inayoeleweka, bali sio kwa kupitia njia zingine kwa kutuma mtu mwigine akamwambie mtu kitu. Ni kihitaji kuzungumza na mfanyakazi mwenzangu nina zungumza naye kwa njia ya uwazi na bila kutumia njia za mkato. Iwapo kuna tofauti baina yetu basi tunakaa chini na kuzungumza tofauti hii. Au tunaweza tuka mshirikisha mkubwa wetu au kiongozi ili kwamba atusaidie kutatua tatizo hilo au changamoto hiyo. Kwa hiyo mawasiliano yangu kazini na wafanyakazi wenzangu ni mawasiliano ya uwazi na mawasiliano ambayo nahakikisha kwamba hamna tofauti baina yetu.

Mtaandaoni huwa ninasoma habari za mambo yanayojiri katika mtandao wa youtube kwa sababu pale ninaweza nikatizama programu zozote za habari ambazo ninapenda kuzifuatilia na pia kuna channeli za tv ambazo huwa zinawekwa katika mtaandao wa youtube. Kwa hiyo ukihitaji kutafuta habari ya aina yoyote unaweza ukaipata vizuri katika mtandao wa YouTube.

Mazingira ninayoyapenda kazini, ni mazingira ya utulivu, mazingira ya uwajibikaji, mazingira ya kufanya kazi kwa pamoja zaidi, mazingira ambapo watu wanazungumza kwa uwazi na hamuna minong'ono wala hakuna vita vya watu au kati ya wafanyakazi sisi wenyewe kwa wenyewe na tunafanya kazi kwa agenda moja.

Naam, nimekwishawahi kufanya kazi ya kujitolea ambapo nilijitolea kuenda kushirikiana na wenzangu kuhakikisha kwamba tunawasaidia yatima katika sehemu ambao walikua wanakaa. Kazi hii tulijitolea kwa wakati na tukajitolea pia nguo ambazo tulikuwa nazo na kuwapelekea watoto hao na pia tulijitolea kifedha na kuhakikisha kwamba walipata au hawa yatima wamepata mahitaji yao ya kimsi.

Pendelea suruali kuliko sketi kwa sababu mimi ni mtu wa jinsia ya kiume na siwezi kuivaa sketi kwa sababu sketi ni ya watu wajinsia ya kike. Kwa hiyo, mimi huipendelea suruali kwa sababu suruali kitu cha kwanza inafaa kwa ajili ya watu wakiume na mimi ni mwanaume. Kwa hiyo, mimi naipendelea suruari kuliko siketi kwa sababu siketi ni ya wanawake na mimi mwenyewe ni mwanaume.

Naam ninapenda kula popcorn kwa sababu popcorn huwa ni chakula ambacho kinampa mtu nguvu na kinaweza kikatumika pamoja na kinywaji kwa hiyo mtu unapokula popcorn pamoja na kinywaji inaweza ikakupa nguvu zaidi na unaweza ukahisi kwamba umeshiba kwa sababu kimetengenezwa kwa kutumia mahindi yaliyo kaangwa na mahindi ni sehemu moja chakula cha nguvu.

Napenda kuvijaribu sana vyakula vipya kwa sababu inaniwezesha kukila chakula ambacho sijawahi kukila kwa mara ya kwanza. Na hivyo inanisaidia kujua ladha ya vyakula tofauti tofauti na inanisaidia kuvila vyakula vipya ambavyo labda sijawai kuvila hapo mwanzo.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo. Ni wazo la kuhakikisha kwamba nimewafanyia wengine mambo mazuri na wale ambao hata hawana kwa mfano vile chakula nihakikishe kwamba ninawasaidia kupata kitu chakula. Naninasaidia pale wale ambao hawana uwezo kuhakikisha kuamba wanapata mahitaji yao ya kimsingi ya kila siku.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu mahali pa kimya panaweza pakanifanya au pakanisaidia kufanya kazi kwa urahisi na kufanya kazi kwa umakini mkubwa. Mahali pa kelele hapawezi kunipa umakini kwa sababu kelele kinafanya mtu asiwe makini katika kazi.

Ambao ninaweza kuwatengeneza marafiki wapya ni kutangamana na watu wageni katika sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano vile kanisani, kwa mfano vile katika sehemu za kupumzika kwa mfano vile vile katika sehemu ambapo ni sehemu ya burudani na sehemu ambayo tunajumuika watu tofauti tofauti kwa mfano katika mikutano ya hadhara na katika harusi na katika sherehe za kitamaduni.

Ninaupenda zaidi kwa mwaka ni mwezi wa aprili kwa sababu huu ni mwezi ambao nilizaliwa. Kwa hiyo ni mwezi ambao ukifika ninakumbuka siku yangu ya kuzaliwa. Na mwezi pia wa disemba ninaupenda zaidi kwa sababu ni mwezi ambao ninajumuika na pamoja na familia na rafiki zangu kushiriki katika sherehe za kukaribisha za krismasi na mwaka mpya.

Nikiwa pamoja na familia yangu, huwa ni nahakikisha kwamba tumejumuika kufanya yale mambo ambayo yatatupa furaha zaidi. Kwa mfano tunajishulisha katika michezo ya kujificha na kutafutana. Kwa mfano tunapoenda pale sehemu ambapo kuna miti au misituni. Watu wengine wa familia wanaweza wakajificha, kisha mmoja wetu akawatafuta. Na kwa kushiriki katika michezo hii tunakikisha kwamba tunafuraha zaidi na kuna umoja katika familia yetu. Na iwapo hata kama kunayo migogoro tunaisuruhisha kwanjia inayo stahili bila ya kuwa na wakati mgumu.

Muandishi ambaye ninampenda zaidi wa vitabu ni muandishi anaejulikana kwa jina Ken Walibora. Muandishi huyu ameandika mashairi na vitabu vingi vya tamthilia ambavyo vina nifundisha mambo mengi. Kwa mfano muandishi huyu Ken Walibora ameandika vitabu vya kiswaili. Kwa mfano vile siku njema na kitabu cha kidagaa kimemuozea. Vile vile kitabu cha ndoto ya Amerika Pamoja na vitabu vingine viingi ambavyo vina maudhui ya kupendeza ambavyo vina mafundisho chungu nzima ambavyo ukivisoma kwa hakika unapata kujifunza mengi.

Situ mi miwani wakati ninapofanya shughuli za ngu za kikawaida. Kwa hiyo sivai miwani na sija wahiku iva miwani kwasababu miwani mara nyingi hutumiwa na watu ambao wana matatizo ya macho ili kuwa kinga kutoka na miyale mikali ya jua. Na mimi mwenyewe sina matatizo ya yoyote ya kiafya ya macho. Kwa hiyo ndiposa situmi miwani au sivai miwani.

Ninapenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu kitu cha kwanza inafanya urahisi wa kufanya mambo kwa sababu unapokinunua kitu mtandaoni hata kwa mfano una kazi ya kuifanya nyumbani kitu hicho kinaweza kikaletwa mpaka pale ulipo na wakati mwingi unapata vitu hivi vinavyo vinavyouzwa mtandaoni vinauzwa kwa bei ya punguzo na vinafika kwa haraka zaidi na vinakuja wakati unapokipokea kile kitu ndiposa unafanya malipo.

Ambalo nilipenda zaidi nikiwa shuleni ilikuwa ni somo la hisabati. Kwa sababu somo la hisabati ilikuwa linahusisha zaidi kuzidisha, kuongeza, kupunguza na kugawa. Na wakati ambapo ungepewa swali, kitu cha muhimu ambacho ulifaa kuwa nacho ni formula ya jinsi ya kulisuluhisha swali hilo. Na wakati ambapo ulikuwa na formula, basi swali linge suluhishwa kwa njia ya urahisi zaidi.